Ndiyo, ndagawanya takazangu. Kwa mfano, napiga kando taka zinazoweza kurejelewa kama plastiki, karatasi, na chupa. Kisha napandisha kwenye pipa la taka. Taka, zisizo weza kurejelewa hupangwa kando au kutupwa sehemu salama. Hii husaidia mazingira kuwa safi na kuzuia uchafu.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia kwa sababu linasaidia kuelewa jinsi mwili wa binadamu na viumbe hai wengine wanavyofanya kazi. Somo hili ni la kuvutia kwani linahusisha maisha ya kila siku. Afya na mazingira, jambo linalofanya niwe na hamasa ya kujifunza zaidi. Pia hunisaidia kufikiria kwa kina na kuwa na umuhimu wa sayansi katika kuboresha maisha ya binadamu.